Ndiyo mimi napenda sana kupika kwa sapapu upishi ni kitu cha maana sana na ambacho kinahesa kusaidia mtu ili kuchua mambo mengi napenda sana kupika ugali na samaki kwa sapapu ugali na samaki ndicho chakura changu chenye ambacho napenda sana napenda kupika ugali na samaki fisuri sana fire nijifunswa kupika ndio maana napenda kupika.

Kwa siku ya leo niko na waso ra kuchifunza mambo mengi niko na waso rakuchifunza umaalifa mpya ama tachiripa mpya ya kimasomo ambayo niko na waso rakuchifunza hiri niweze kuchua fire ambafo natumia mitandao ya kisasa na mitandao ya kichamii ningependa sana kuchifunza ahu mambo yote.

Kwa siku, wakati wa asubuhi, ndipo wakati ambapo nafanya kazi nzuri zaidi Kwa sababu asubuhi ni wakati ambapo nimeamka, mwili imechangamka, mwili iko na nguvu Pia ndio wakati akili pia iko sawasawa So wakati wa asubuhi, naweza fanya kazi vizuri sana na huwa naifanya kazi bila kufuatiliwa, nafuata magizo Nafanya maamuzi vile inafaa, nasuluhisha mambo kisasa na kisawasawa wakati wa asubuhi na pia naweza sema wakati wa mchana pia nafanyaga kasi mzuri lakini kulinga na na vile naona wakati wa asubuhi ndio wakati nafanya kazi mzuri sana.